Nchi ningependa kuitembelea ni Japan. Japan ni mchanganyiko wa utamaduni wa zamani na teknolojia ya kisasa ningependa kuona mandhari yake mazuri makanisa ya Samurai na mitaa yenye teknolojia za ajabu pia ningependa kujaribu chakula chao cha kienyeji na kushiriki kwenye sherehe zao za kitamaduni

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp. Kupitia WhatsApp ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kwa haraka. Inarahisisha mawasiliano kushiriki habari na hata kupanga shughuli. Kwa wengi wetu ni sehemu ya maisha ya kila siku na njia ya kuungana na dunia.

Mimi huangalia barua pepe angalau mara moja au mbili kwa siku hii inasaidia kubaini haraka ujumbe muhimu na kupanga majukumu yangu lakini pia najitahidi kutokua mzito sana kwenye simu ili nipate muda wa kupumzika kwa hivyo barua pepe ni chombo cha kazi si kikwazo cha amani ya akili.

Chakula ninachopenda kula jioni ni ugali na mboga za majani mchanganyiko wa ladha nzuri na nguvu ya kutosha baada ya siku ndefu mara nyingi ninapenda kujaribu wali na samaki au wali na maharage pia kila chakula kina hadithi yake ya ladha kila chakula kizuri jioni kunanipa furaha na pia kunasaidia mwili kupumzika vizuri usiku.

Kukamilisha kazi kwa wakati, kunahitaji mpangilio na nidhamu mara nyingi napanga majukumu yangu mapema, nikayaweka kwenye kipa umbele, ninachukua hatua moja kwa wakati. Nikiweka akilini mwisho wa kazi pia napumzika kidogo ili akili ikae makini na kuepuka makosa.

Kushiriki katika jamii ni jambo la maana sana. Ni kuhusu kujitolea pale unapoweza, kusaidia jirani au kushiriki katika shuguli za maendeleo. Mara nyingine ni kushiriki mawazo, kuhamasisha wengine au kutoa mchango mdogo unaoleta tofauti mkubwa.

Wakati wa likizo, napenda kujistawisha kidogo, hii inaweza kuwa kwa kupanga safari ndogo, kushiriki katika shughuli za burudani, au kuchukua muda kupumzika nyumbani. Mara nyingine, napenda pia kutumia muda huu kusoma vitabu, kusikiliza muziki, au kujifunza kitu kipya.

Kuzungumza kuhusu siasa ni jambo linalohitaji busara siasa huadhiri maisha ya kila siku kuanzia elimu, afya, hadi uchumi. Kwa wengine ni mjadala wa mawazo kwa wengine ni njia ya kuelewa haki na wajibu wao kama raia muhimu zaidi ni kusikilizana, kuheshimiana na kujadili kwa amani.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu napenda pale kazi zangu zinapoongeza thamani kusaidia wengine au kuboresha mazingira pia hunitia nguvu maoni chanya kutoka kwa wenzangu na mashabiki wa kazi yangu.

Nimewahi kufanya kitendo cha wema kwa kusaidia mtu aliekuwa na shida bila kutarajia malipo mfano niliwahi kumsaidia jirani aliekuwa mgonjwa kwa kumpeleka hospitali na kumchangia chakula hadi alipopona pia nimekuwa nikijitolea kusaidia wengine kwa kuwafundisha masomo au kuwapa ushauri pale wanapohitaji.

Kila asubuhi naamka mapema namshukuru Mungu kwa siku mpya na kuchukua muda mfupi wa maombi au tafakari baada ya hapo najipanga kuoga na kuvaa kisha nakula kifungua kinywa chepesi kabla ya kuanza shughuli za siku napitia ratiba na malengo ya siku ili nifanye kazi kwa mpangilio na kwa ufanisi.

Mara nyingi wikendi napumzika na kujipanga upya baada ya wiki yenye shughuli nyingi napenda kutembelea familia au marafiki, kushiriki katika ibada au tafakari na kufanya shughuli za kujifurahisha kama kuangalia filamu au kucheza michezo midogo pia huwa napanga mipango ya wiki ijayo ili niwe na utulivu na muundo mzuri wa shughuli.

Tabia inayo nichukiza zaidi ni kusema maneno makali au kudanganya bila sababu inanitia hasira kuona mtu akifanya hivyo kwa wengine au hata kwa wake wenyewe tabia hiyo hunifanya niwe makini na watu na pia kunifundisha kuthamini uaminifu na heshima kwa hivyo.

Ninapendelea mwanga wa kati, hauzidi macho na hauchoshi, lakini unabeba angalau mwangaza wa kutosha kufanya kazi au kusoma vizuri. Pia huunda mazingira ya utu na utulivu kuliko mwanga mkali, na hufanya kila kitu kuonekana kwa uwiano mzuri bila kunitia shinikizo.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Hainisaidi tu kwa kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu kazini bali pia ni chombo muhimu kwa kujifunza kupanga ratiba na kufuatilia taarifa mbalimbali za kila siku.